Mnyama ambaye ningependa kufuga ni sungura Kwa sababu ana manyoa laini, macho makubwa na anaonekana mtulivu mwenye udadisi Tabiake ni ya kuchezacheza, hupenda kurukaruka na kukimbia kidogo akifurahia uhuru Wakati mwingine hufanya mambo ya kuchekesha kama kusimama kwa miguu ya nyuma Kana kwamba anachunguza mazingira napenda wanyamapori wanaofugwa kwa sababu wana mchanganyiko wa asili ya pori na urafiki wa kufugwa Jambo linalowafanya wawe wa kipekee.

Napenda kutazama michezo zaidi kuliko kucheza, kutazama hunipa burudani bila kuchoka, bila kuchoka sana na uniruhusu kufurahia michezo kwa utulivu, huku nikichambua mbinu na ushindani. Pia napenda kushabikia timu au mchezaji nayempenda, jambo linalofanya mchezo huwe wa kusisimua zaidi, hata nikiwa nyumbani.

Mahali pa kihistoria ningependa sana kutembelea ni Fort Jesus huko Mombasa. Ni eneo lenye historia ndefu na ya kuvutia hasaa kuhusu ukoloni na biashara zamani ya baharini. Ningependa kujifunza zaidi kuhusu sanifu wake hadithi zake na kuona kwa macho yangu jinsi historia ilivyoacha alama zake hapo. Na pia kutembea Mombasa.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na safi, penye hewa safi na kelele chache. Napenda mazingira yanayonipa amani ya akili kama sehemu zilizo na mandhari ya asili au chumba chenye mpangilio mzuri. Mahali pa utulivu hufanya, nijisikie huru, kufikiri vizuri na kujipata upya.

Na jihisi kwa mchanganyika wa msukumo na wasiwasi kidogo. Zinaniwezesha kuona ni wapi nimefaulu na wapi naweza kuboresha. Chambo linalonsaidia kukua kitaalamu Wakati mwngine hua na wasiwasi kidogo kuhusu matokewe, lakini kwa ujumla, ninaziona kama fursa ya kujifunza na kuonyesha jitihada zangu kazini.

Ndio, nimewahi kufanya yoga mara chache. Napenda hasa kwa sababu hunisaidia kupumzika, kurekebisha mwili na akili, na kupunguza msongo wa kazi. Hata hivyo si mzoefu sana. Hivyo huwa na nafuata maelekezo ya video au mwalimu wa msingi pale YouTube. Yoga unifanya nijisikie tulivu na kuzingatia zaidi afya yangu ya mwili na akili.

Ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara, kawaida ni mara moja kwa wiki au kadri inavyohitajika. Hii husaidia kuhakikisha kila kitu kinafanya kazi vizuri na kuwa salama, hasaa programu na mfumo wa uendeshaji. Pia hupunguza matatizo. Matatizo yasiyotarajiwa na kunipa uhakika wa kutumia kifaa bila usumbufu.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni nyama choma na vibanzi. Nyama choma ni tamu sana yenye harufu ya kuvutia na kila kipande unipa furaha. Vibanzi, yaani fries, inatoa ladha ya kipekee na uchangia mchanganyiko mzuri wa chakula chenye nguvu na kuridhisha huu mchanganyiko ni mmoja ni naupenda sana kwa sababu hunifanya ni nisikie njaa imekamilika na enjoy kula.

Inategemea wakati mwingine napenda baridi kidogo kwa sababu unifanya nijisikie tulivu na rahisi kupumua hasa jioni lakini pia napenda joto hasa wakati wa mchana kwa sababu naeza kufanya shuguli za nje kwa uraisi na furaha zaidi kwa hiyo chaguo langu hubadilika kulingana na wakati na hali nilioko.

Naenda mahali pa ibada mara kwa mara kawaida kila jumapili. Pia ninajitahidi kuhuthuria ibada nyingine za mahali umkama sherehe za kidini au siku za sikukuu. Kuenda mahali pa ibada kuna nisaidia kupata utulivu wa kiroho kuimarisha imani yangu na kuungana na jamii yangu.

Wakati wa baridi kali, napenda kukaa ndani ya nyumba nikipumzika. Hufanya kitanda chenye joto au blanketi nene, kunywa kikombe cha kahawa moto na kusoma au kutazama filamu. Pia navaa nguo nzito na vinyago ili kuendelea kuwa moto. Baridi kali unifanya nijiskie tulivu natumia wakati huu kupumzika na kufurahia utulivu.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kupanga awali na kuyatenganisha kwa vipengele vidogo. Kwanza nazingatia malengo makuu, ya timu au kampuni. Kisha nayaweka kwa vipengele vinavyoweza kufanikisha ndani ya mwezi. Pia huandika malengo haya, ili niweze kuyafuata. Kuweka kipaumbele na kupima maendeleo kila wiki. Hiyo unisaidia kuboresha utendaji na kuhakikisha kazi inafanywa wa inafanyika kwa ufanisi.

Siyo kweli, sijasoma gazeti, kwa muda mrefu, pia sisomi gazeti mara kwa mara. Badala yake, napenda kupata habari mtandaoni, kupitia tovuti au mitandao ya kijamii. Wakati mwingine nashughulika na magazeti kama kuna habari muhimu au ripoti maalumu, lakini si tabia yangu ya kila siku.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kukaa kimya na kutulia. Hupenda kuondoa msongo wa kazi kwa kusoma vitabu, kutazama filamu, au kusikiliza mziki tulivu. Pia huvaa nguo za starehe, huweka simu mbali kidogo na. Mara nyingine hupumzika tu kwenye kitanda chenye blanketi laini. Au pia naweza tumia mitandao ya kijamii kujiburudisha kuangalia kama TikTok, ama reels pale Instagram. Njia hizi hufanya nijisike tulivu na kuandaa kilengo kwa siku inayofuata.

Ndiyo nimewai kushiriki mashindano, nilishiriki shindano la uzuri shuleni, yani beauty pageant, na pia mradi wa congressi ya sayansi, like science congress. Kushiriki mashindano haya kulinifundisha kazi kwa timu, kujiamini na kuonyesha vipaji vyangu mbele ya wengine. Kila shindano lilikuwa fursa ya kujifunza kitu kipya na kupata uzoefu wa kipeke.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya choma, ya ngombe, lakini pia napenda kuku. Nyama choma ya ngombe ni tamu sana, ina harufu ya kuvutia, na kila kipande hugusa ladha yangu kwa njia ya kipekee. Kuku pia napenda kwa sababu ni laini, rahisi kula na hupikwa kwa njia tofauti zinazofurahisha. Pamoja hizi nyama zinanipa furaha kubwa wakati wa kula.

Napenda kuwasiliana ana kwa ana na watu kwa sababu unipa nafasi ya kuelewa hisia na lugha ya mwili ya mtu vizuri hata ivo pia hutumia simu na mitandao ya jamii mara nyingi kwa sababu ni rahisi na haraka njia nayo chagua hutegemea hali na mtu naye wasiliana nae.

Wakati napenda kustarehe, napotaka kustarehe, napenda kutoka nje kununua vitu kama nguo, viatu au vifaa vidogo vya kufurahisha. Pia kutembelea mikahawa, yaani mahoteli. Hoteli ili kujaribu vyakula vipya na vinywaji tofauti. Inanifurahisha na kunipa hisia furaha, na pia hunisaidia kupumzika baada ya kazi au shughuli za kila siku.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuelewa kila mshiriki na kudhamini mawazo yao. Uhimiza kila mtu kushiriki mawazo na kuhakikisha kila kipengele cha kazi kinafanyika kwa usawa. Pia hutoa msaada pale inapohitajika. Husikiliza matatizo ya wenzangu na kushirikiana kutafuta suluhisho. Inafanya timu kufanya kazi kwa ufanisi na kwa furaha.

Hapana siishi mahali ambapo nilizaliwa. Tuli hamia mjini, yani Nairobi, kutafuta fursa bora za maisha. Kuishi hapa kumenipa uzoefu mpya, mafanikio katika masomo na kazi, na pia nafasi ya kukutana na watu tofauti na kujifunza mambo mapya.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine ungekuwa kujua kudhamini muda na fursa zake. Ni muhimu kupanga malengo, kufanya kazi kwa bidii na pia kutoogopa kushindwa kwani kushindwa ni sehemu pia ya kujifunza. Pia napenda kusisitiza umuhimu wa kuwa na subira na mtazamo chanya. Kwani kwa uvumilivu na jitihada, mtu anaweza kufanikisha lolote, analolikusudia.

Ninaoga mara moja kwa siku kawaida asubui hili kuanza siku kwa usafi ina raha wakati mwingine ikiwa siku ni ndefu na nimefanya mazoezi unani kajungiza kuoga jioni pia kuoga inanisaidia kwa usafi kuondoa uchovu kidogo na kuanza au kumalizia siku vizuri.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki mara chache, napenda kuhudhuria tamasha, kwa sababu hunipa furaha, nishati na nafasi ya kushirikiana na marafiki. Huko nikifurahia muziki mzuri, hali ya watu kelele za wimbo na mwangaza hufanya uzoefu kuwa, wa kususimua na usio sahaulika.

Ninauwianisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mipaka wazi kati ya muda na kati ya muda wa kazi na muda wangu binafsi. Ninajitahidi kumailiza majukumu ya kazini au kwa muda uliopangwa kisha nijipe nafasi ya kupumzika kuwa na familia na kufanya mambo ninayopenda. Panga ratiba na kujipa muda wa kupumzika hunasaidia kudumisha usawa na afya ya akili.

Mimi huadhimisha mwaka mpya kwa njia tofauti. Wakati mwingine napenda kutoka nje kufurahia hewa na mazingira mapya. Lakini mara nyingine hupendelea kukaa na familia yangu. Kukaa na familia tunaandaa chakula kizuri na tunakula. Kuna nipa furaha na utulivu. Huku kutoka nje hunipa burudani na mabadiliko ya kawaida. Inategemea hali na mipango ya wakati huu.

Mara nyingi hutumia wifi nikiwa kazini au nyumbani kwa sababu ni ya haraka na thabiti lakini napotoka nje na siwezi kupata wifi natumia data ya simu ili kwendelea kuwasiliana kufinjare mtandao au kutumia programu nazozihitaji. Hivyo mara nyingi natumia wifi.

Kila siku ninatumia programu katha za simu, natumia whatsapp kwa mawasiliano na familia na marafiki, pia natumia instagram na x, na pia tiktok kwa mitandao ya kijami na habari, natumia pia youtube kwa burudani, pamoja na tiktok na instagram reels pia, pia hutumia barua pepe na programu za kazi kwa majukumu ya kila siku, Yani izi programu zinanisaidia kuwasiliana, kujiburudisha, kujifunza na kupumzika.

Ndiyo, napenda hesabu na pia napenda fizikia, sipendi fizikia. Hesabu hunifundisha kufikiri kwa utaratibu na kwa njia ya kina. Hukuafizikia inanipa nafasi ya kuelewa jinsi dunia na mambo ya navyofanya kazi. Kwa sababu nimesomea uhandisi na nimefanya hesabu na fizikia sana sana ni subjects ambazo napenda kabisa. Pamoja zina nifundisha mantiki, uvumbuzi na kutatua matatizo kwa njia bora.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa sana, hasa sehemu ya siasa. Napenda kujua kinachoendelea duniani, hususan kuhusu, uongozi, sera na mabadiliko yanayo waadhiri watu wengi. Hiyo hunisaidia kubaki na taarifa sahihi kuelewa muktadha wa mambo na kuweza kushiriki mazungumzo yenye maana.